Ndio, ninahifadhi vitu vya dhamani. Kitu cha dhamani ni nachohifadhi ni nyaraka muhimu na kumbukumbu za familia, huviweka mahali salama ili visipotee au kuharibika. Pia huhifadhi vitu vivyo kwa uangalifu kwa sababu vina maana kubwa kwangu. Kuhifadhi vitu vya dhamani, hunifanya nijisikie salama na kunipa amani ya moyo. Vitu hivi hunikumbusha maisha yangu, juhudi nilizopitia na watu muhimu katika maisha yangu.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Kucheza na watoto hunipa furaha kwa sababu wao huwa wachangamfu na wa kweli. Napenda kucheza micheza rahisi kama mpira, kukimbizana, au kuimba nao. Wakati wa kucheza, watoto hunifanya nijisikie huru na kusahau mawazo ya kila siku. Pia kucheza nao hunisaidia kuwafundisha tabia nzuri kama kushirikiana, kuheshimiana, na kuwa na furaha pamoja. Kuwa na watoto na kucheza nao huniletea amani ya moyo na furaha ya kweli.

Harufu ninayoipenda sana ni harufu ya kahawa ya moto. Harufu hii hunifanya nijisikie vizuri na kunipa hamasa hasa asubuhi. Inanifanya nijisikie mtulivu na tayari kuanza siku. Pia napenda harufu ya mvua inaponyesha kwa mara ya kwanza kwa sababu huleta hisia ya asili na utulivu. Harufu nzuri hunikumbusha kumbukumbu nzuri na hunibadilisha hali ya moyo haraka. Kwangu, harufu nzuri huleta furaha, amani na hisia ya faraja.

Ninashugulikia wateja kwa heshima na kwa kusikiliza kwa makini mahitaji yao. Kila wakati huakikisha ninazungumza nao kwa luga nzuri na yenye adabu. Ninapopata swali au malalamiko. Hujaribu kusaidia kwa haraka na kwa utulivu bila kukasirika. Pia huwa nasubira kwa sababu kila mteja anamahitaji na hisia tofauti. Ninajitahidi kutoa taarifa sahihi na suluhisho linalo Waridhisha wateja. Kwa kufanya hivyo, hujenga uaminifu, mahusiano mazuri na hufanya wateja wajisikie kuthaminiwa na kurudi tena.

Minasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwanjia rahisi lakini ya furaha. Mara nyingi napenda kusherekia nikiwa na familia na marafiki wa karibu. Tunakula pamoja, kuzungunza na kucheka. Sharehe ya siku ya kuzaliwa niliyoipenda zaidi ni ile tulio kula chakula nyumbani na kufurahia mziki. Chakula ninachopenda siku hiyo ni pilau na keki ya chokoliti. Kwa siku yangu ya kuzaliwa ijayo, ngepena kupewa zawadi rahisi kama saa au kitabu kizuri. Kwangu, upendo na furaha ya watu wakaribu ni zawadi kubwa kuliko vitu.

Kinywaji baridi ni nachopenda sana ni juisi ya matunda, hasa juisi ya machungwa au maembe. Napenda ujisi kwa sababu ni tamu, baridi na husaidia kupunguza kiu hasa wakati wa jua kali. Juisi pia ni nzuri kwa afya kwa sababu inavitamini zinazo saidia mwili. Ninapukunywa juisi baridi, huhisi nafuu na furaha. Pia ni kinywaji kinachofaa kunywa nyumbani au akiwa na marafiki. Kwangu, juisi ya matunda ni kinywaji baridi kizuri chenye faida nyingi.

Sherehe yangu ya kupendezo ni krisimasi. Napenda krisimasi kwa sababu huleta watu pamoja, asafamilia na marafiki. Ni wakati wa kusherehekea kwa amani, upendo na kushirikiana. Tunakula chakula kizuri, kupena zawadi na kufurahia muziki wa sharehe. Pia krisimasi huni kumbusha umuhimu wa kushukuru na kuwajali wengine. Kwa ngu, krisimasi ni sharehe ya furaha, umoja na matumaini mapia.

Wakati ninao fanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi. Asubuhi akili yangu huwa iko freshi na ina nguvu nyingi ya kuanza kazi. Pia mazingira huwa tulivu na hakuna usumbufu mwingi. Hivyo ninaweza kuzingatia vizuri. Nafurahi kupanga kazi zangu mapema na kuzimaliza hatua kwa hatua. Kufanya kazi asubuhi hunisaidia kuwa na siku iliyo na mpangilia mzuri na kupunguza msongo wa mawazo baada ya mchana.

Somo nililopendo shuleni ni hesabu. Nilipende hesabu kwa sababu hunifanya kufikiria kwa makini na kutatua matatizo hatua kwa hatua. Mwalimu wangu alifanya nipende somo hili kwa sababu alikuwa akifundisha kwanjia rahisi na ya kueleweka. Pia hesabu hunisaidia katika maisha ya kila siku kama kupanga pesa na muda. Kwa maoni yangu, hesabu ni soma muhimu sana na hunijenga kufikiri kwa maantiki na nidhamu.

Napenda zaidi t-sheti kuliko shati. T-shati ni raisi kuvaa na inanifanya nijisikie huru na mwenye faraja. Iniendana vizuri na hali ya hewa ya joto na shughuli za kila siku. Pia t-shati zinarangi na michoro mbalimbali. Jambo linalonipa nafasi ya kuchagua ninachopenda. Ninapokuwa nyumbani, nikitoka na marafiki, au nikifanya shuguli zisizo rasmi. T-shati hunifaa zaidi. Hata hivyo, shati ni nzuri kwa hafla rasmi, lakini kwa kawaida napendelea t-shati.

Mandhari zuri niliwahi kuoana ni ya pwani. Nilivutiwa sana na bahari, yenye maji ya buluu, mchanga mweupe, na upepo mwanana. Kuona mawimbi yakija taratibu na kusikia sauti ya bahari kulinifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha. Pia jua lilipozama, hanga lilikuwa na rangi zuri sana. Mandhari hii ilinipa amani ya moyo na kunifanya nipende zaidi uzuri wa mazingira ya asili.

Mazingira ya kazi huwa mazuri pale panapokuwa na heshima na ushirikiano kati ya wafanyakazi. Mawasiliano mazuri husaidia watu kuelewana na kufanya kazi bila migogoro. Pia uongozi mzuri unaodhamini wafanyakazi huchangia hali nzuri ya kazi. Mazingira safi, salama na yenye vifaa vinavyohitajika kufanya kazi iwe rahisi. Zaidi ya hayo, kutambuliwa kwa juhudi na kupata motisha huwafanya, wafanyakazi wajisikie kudhaminiwa na kufanya kazi kwa bidii na furaha.

Kazi ninaidhamini zaidi ni ile inayosaidia watu moja kwa moja. Kazi ya uwalimu au huduma kwa jamii ni muhimu sana kwa sababu huchangia maendeleo ya watu na taifa kwa ujumla. Ninadhamini kazi hii kwa sababu humsaidia mtu kupata maarifa, ujuzi na mwelekeo mzuri wa maisha. Pia, hunipa kuridhika moyoni kwa kujua ninachangia mabadiliko chanya katika maisha ya wengine. Kwangu, kazi yenye maana inayogusa maisha ya watu, ndiyo kazi ya dhamani zaidi.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano. Video hunisaidia kuwasiliana vizuri zaidi kwa sababu ninaweza kuona uso na hisia ya mtu ninayezungumza naye. Hii ni muhimu sana wakati wa kuongea na familia, marafiki au wenzangu kazini. Mawasiliano ya video hupunguza mkanganyiko na kufanya mazungumza yawe ya karibu zaidi. Pia hunifanya nijiskie kama tuko pamoja na hata kama tuko mbali.

Kutazama manzaro kutoka dirishani mwangu ni jambo la kufurahisha sana, na poangalia nje, ninaona miti, majengo, na barabara ze nyemagari na watu wakitembea, na penda kutazama nje asubuhi, wakati jua linapo chomoza na angali inapokuwa na rangi nzuri za mchana mapema, manzaro hubadilika kulingana na msimu, kwa mfano, wakati wamvua, miti huwa ya kijani kibichi zaidi, na barabara huwa na maji, machache, kutazama nje ya dirisha kuna nifanya nijisikie mtulivu, amani na furaha na ya kuona uzuri wa mazingira.

Mara nyingi hucheza na marafiki zangu wakaribu, tunapopata muda wa mapumziko, hucheza michezo kama mpira au michezo ya simu, wakati mwingine hucheza pia na ndugu zangu nyumbani hasaa wikendi, kucheza nao hunifanya nijisikia furaha na unisaidia kupumzika baada ya kazi au masomo, pia huimarisha urafiki na mshikamano kati yetu.

Huoga maramoja au marambili kwa siku. Asubui huoga ili nijisikie safi na tayari kuanza siku. Wakati mwingine huoga tena zioni. Hasaa nikitoka kazini au baada ya kufanya shuguli zinazo chosha. Kuoga hunisaidia kujisikia nikiwa safi, mtulivu na mwenye afya. Pia hunifanya nipumzike vizuri. Hasaa nikioga kabla ya kulala.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma sana. Kucheza ngoma hunifanya ni jisikie furaha na huru. Hasaa wakati wa sherehe au sikuku. Napenda kucheza ngoma nikiwa na marafiki au familia. Kwa sababu hunifanya tufurahie pamoja na kucheka. Ngoma pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufanya mwili uwe na afya. Ingawa sii mtaalumu, hufurahia kila hatua na harakati. Kwa maoni yangu kucheza ngoma ni njia nzuri ya burudani, faraja ya moyo na kuonyesha hisia kwa furahna.

Napenda kula nje ya nyumbani kwenye mikahawa midogo au mikahawa ya familia hapo napata chakula kilicho tayari na ladha nzuri bila shinikizo la kupika pia mara nyingine Napenda kula nje kwenye bustani au pwani hasaa nikiwa na marafiki au familia kwasababu mazingira kuchangie furaha ya chakula kula nje hunipa, fursa ya kupumzika, kufurahia mazingira na kushirikiana na watu wakaribu. Kwa maoni yangu, ni njia nzuri ya kuburudika na kufurahia chakula kwa raha.

Ninahakikisha kuwa na afya nzuri kwa kufanya mambo kadhaa kila siku Kwanza kula chakula chenye lishe nzuri kilicho na matunda, mboga au protini. Pili kufanya mazoezi mara kwa mara kama kukimbia, kutembea au kufanya mazoezi mepesi nyumbani. Pia mapumzika vya kutosha na kulala vizuri usiku UInaepuka kula sana vyakula vya mafuta na sukari nyingi Kwa kufanya hivyo, mwili wangu una nguvu akili yangu iko safi na ni najiskia vizuri kila siku.

Ninatumia muda wangu wa bure kwa kufanya mambo yanayo nifurahisha na kunipumzisha. Mara nyingi husoma vitabu au kusikiliza muziki ili kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Wakati mwingine huangalia filamu au vipindi vya televisheni kwa burudani, pia napenda kutumia muda huu kuzungumza na marafiki au familia au kufanya matembezi mafupi inje ili kufurahia hewa safi. Muda wa bure hunisaidia kujiburudisha, kupata amani ya moyo na kujianda vizuri kwa shughuli ya siku inayofwata.

Rafiki yangu wakaribu zaidi ni mtu niliyekutana na yeye shuleni. Tulianza urafiki wetu tutukiwa darasa moja na tangu hapo tumekuwa tukisaidiana sana. Tulikuwa tukisoma pamoja, kucheza michezo na kushirikiana katika shughuli za shule. Hadi leo bado tunafanya mambo mengi pamoja kama kuzungumza, kushauriana na kusaidiana pale mmoja anapokuwa na shida. Kina chomfanya awe, rafiki wa kweli ni uaminifu, heshima na ukweli wake yuko karibu nami wakati wa furaha na pia wakati wa changamoto kuhusu rafiki yangu na weza kusema ni mtu muhimu sana katika maisha yangu.

Napunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko ya kitambaa badala ya mifuko ya plastiki pale ninapo nunua vitu. Pia hujaribu kutumia chupa za maji zinazoweza kujazwa badala ya kununua chupa za plastiki kila mara. Pia hujaribu kuepuka bidhaa zilizojawa plastiki nyingi na kutumia vyombo vya chuma au kioo nyumbani. Kwa kufanya hivyo, inasaidia kupunguza takaa za plastiki kulinda mazingira na kuhakikisha maisha ya wanyama na binadamu ni salama zaidi.

Mimi ni mtu wa kuwahi mara nyingi napenda kufika mapema kila mahali. Iwe shuleni, kazini au kwenye mikutano. Ili nipate muda wa kujiandaa vizuri kabla ya kuanza kazi. Kuwahi kunanisaidia kufanya kila kitu kwa utulivu na kwa mpangilio bila kuhisi haraka. Pia hunisadia kuheshimu muda wa wengine na kuondoa msongo wa mawaza. Kwa kuwa nipo mapema, nina nafasi ya kupanga shuguli zangu na kuhakikisha kila kitu kimekamelika kwa wakati.

Ninajitahidi kulinda mazingira kwa njia mbali mbali. Kwanza, kupunguza kutumia plastiki na kutumia mifuko ya kitambaa au chupa zinazoweza kujazo. Pia huchangia katika upandaji miti na kushirikiana na jamii kusafisha maeneo ya umma. Kujaribu pia kutumia maji na umeme kwa uangalifu ili kuwepuka upotevu. Zaidi ya hayo, hupunguza kutumia magari kwa safari fupi na kutumia kutembea au baisikeli pale inayewezekana. Njia hizi zote husaidia kulinda mazingira na kuifanya dunia kuwa salama zaidi kwa binadamu na wanyama.